Programu ninayotumia kila siku kwa kawaida ni ile inayohusiana na mawasiliano kama whatsapp kwa kuzungumuza na watu gmail kwa barua pepe na kumbukumbu au kalenda kwa kupanga ratiba pia natumia mtoa huduma wa hali ya hewa na utibati kwa kuandika mawazo au orodha na mara nyingi youtube.

Kusibili kwenye mstari kunaweza kuwa na hisia tofauti kuligana na hali wakati mwingine ni jambo la kawaida na hali na usumbuvu hasa kama mpagilio mzuri au mtu anashughuli kujishughulisha nayo kama kusikiriza mziki au kuzungumza na mtu lakini kuna nyakati ambapi kusubiri kunaweza kuwa kukatisha tamaa hasa kama kuna kuchereshaaji usioeleweka msongomano au mtu anaharaa.

Napenda kusoma vitabu vya aina baribari kutegemea na hali ya akiri na rengo vitabu vya hadithi za kubuni hasa vinavyo husu maisha ya watu safari ya hadithi za kusisumua unipa na fasi ya kutoloka na kufikiria kwa kina. Pia napenda vitabu vya kujifunza kama vya vya maendeleo binafsi, saikolojia, historia.

Sijawai kuenda kwenye Tamasha la muziki binafsi lakini ninaelewa kwamba ni uzoefu wakipekee urio njani shati burudani na mshikamano wa watu wanaofurahia muziki mmoja. Tamasha linaweza kuwa na nafasi nzuri ya kusikia wasani wa moja kwa moja kushiriki na marafiki na kujisikia sehemu ya jami kubwa ya wapenda mziki.

Mala mingi video hutazama kwenye majukwa maarufu kama YouTube kwa video za burudani, elimu muziki na mafunzo au tikitoko kwa video fupi za ucheshi mitindo, Instagram kwa video fupi za maisha akira siku na mitindo, Facebook kwa video za habari burudani na matukio ya moja kwa moja Netflix kwa firamu na vipindi vya runinga.

Napenderea mazingira ya kazi ya rio na utulivu na mpangirio, mawasiriano mazuri, uhuru na uwabijikaji, teknolojia bora, mazingira safi na yenye hewa safi, fursa ya kujifunza mahali panapo kuzwa ujuzi na maendereo ya binafsi, zana sahihi za kazi na miondombinu ya kidigitali inawezesha ufanisi.

Napendelea upepo wa asili zaidi kuliko kutumia ac hasa wakati wa majira ya joto ambayo si kali sana upepo wa hasira huleta hisia ya utulivu na unanifanya nijisikie kuungana zaidi na mazingira yangu kama vila wakati upepo unapotiririka kutoka dirishani ukatika ya bustani hali hiyo ya hewa safi na mvuto wa upepo hutuliza akili na kuondoa msungo wa mawazo kwa namna ambayo ac haiwezi kuifu.

Kwanza kabisa ningemu shauri awe na msimamo wa kujifunza kwa moyo wote kila siku nifunzo mpya ya kukua afanye kazi kwa bidira kina aelewe umuhimu wa ushirikiano na kuwaheshimu wenzake kuwa mkweli na mwenye uwabikaji ni muhimu sana kwani inamjengea imani kazini pia ni vyema awe na subira na uvumirivu.

Moja ya kumbukumbo nzuri ya utotoni ni wakati wakucheza nje na marafiki jioni baada ya shule tulikuwa tunacheza mchezo ya jadi kama kubolela kuruka kamba na kufukuza kuku kerere zetu zirijaza mtaana hata baada ya kuchoka tulikata kuingia dani mpaka wazazi walipo tuita kwanguvu kulikuwa pia na wakati wa mvua abapo tulicheza kwenye madimbwi ya maji tukipiga kerere huku tukiungua mche.

Ndiyo naeza kuzungumza kuhusu siasa kwa njia ya heshima na uwazi, siasa ni mada muhimu kwa sababu inaandhiri maisha ya kila siku, kuanzia uduma zaafya, elimu hadi, haki za kijami, ingawa maoni ya watu utofautiana mazungumzo ya kisiasa ya naeza kuwa ya kujenga ikiwa yatakua ya heshima ya ukweli na yenye kusikilizana.

Ndio ni mewai kuenda kwenye maonyesho ya sanaa kwa jia ya kujistari kwa vine mimisi mtu hale lakini ninaelewa vizuri uzuri wa umuhimu wa maonyesho haya nisehemu ya kipekee ya kugundua ubinifu kuona hisia zirizo ekwa kwenye picha pinyango au michoro na kuelewa mitazamo tofauti ya duni kupitia macho ya wasanii.

Ningependa kujifunza kijapani ni lugha yenye historia tajiri maandishi ya kipekee na inahusiana na utamuduni wakuvutia waki japani kuanzia fasihi sinema hadi mila na desturi pia nilugha inayohitaji uvumilifu na nidhamu kujifunza jambo ambaro linavutia kama changamoto ya kiakili.

Mchezaji ninaye mpenda sana lionel messi kwa sababu mbali kwa kuwa na kipaji cha kipekee. Anaonyesha maadili bora ya mchezo kama unyenyekevu kujituma na kuheshimu wachezaji wenzake na wapinzani. Alianza safari yake ya soka akiwa na changamoto za kiafya lakini hakukataa tamaa kupitia bidii na ni dhamu ameweza kwa mmoja wachezaji bora zaidi.

Ningependa kutembelea Misri hasa piramidi za giza ni moja wapo ya maajabu ya dunia ya kale na mahali pa kihistoria penye siri nyingi kuhusu ustaarabu wa zamani. Ningependa kuona piramidi hizo kwa macho yangu na kujifunza mafarao na kutembea kwenye mto Nile ambayo ni sehemu kubwa ya historia ya dunia. Zaidi ya hayo usanifu wao wa kale na jinsi walivyoweza kujenga majiji.

Inategemea muktadha wa kazi na lengo la timu kusimamia uniwezesha kuchangia maamuzi kuelekeza wengine na kuhakikisha kazi inaendelea vizuri lakini pia napenda kusimamiwa ninapo jifunza au ninapo kuwa sehemu ya timu yenye lengo la pamoja kwani huwa na nafasi ya kukuza ujuzi na kupokea muongezo uongozi mzuri na kufuata maelekezo ni pande mbinu muhimu za mafanikio ya kikazi.

Ninapenda hesabu hasa ninapo jifunza na kutumia kwa maisha halisi kama kupanga bajeti kutatua matatizo au kuelewa tuwakimu. Hesabu hutoa mantiki na mwanga katika mambo ambayo maranyingi ya naweza kuonekana magumu. Inapobidi ninafuraia changamoto za hesabu zinazo hitajiki ufikivu wa hakari akiri na usahihi.

Napenda paka na mbwa kila mmoja anasifa nzuri za kipekee paka ni wapole wasafi na wanapenda kujitegemea huku mbwa wakionekana watiifu wanajali sana na kuwa wachezaji wazuri wote wawili wanaeza kuwa marafiki wazuri lakini chaguo langu huenda linategemea hali na mahitaji ya mtu binafsi.

Parachichi ni tunda la kipeke ambayo lina ladha laini, mafuta yenye afya na utajiri wa viburutisho ambapo vinasaidia afya ya moyo na ngozi. Mara nyingi hutumika katika saladi, spread kwenye mikate au hata kama chakula huru. Zaidi ya hayo, parachichi ni chanzo kizuri cha vitamini E, K na foleti ya abayo ni muhimu kwa afya ya mwili kwa ujumula.

Sijai kuwa nadege wakufugwa nyumbani lakini ningependa kuwanadege kama kaniri au paroti. Ndege wa aina hizi ni marafiki wazuri. Wanapendeza kusikiriza na hata kuigiza sauti. Pia wanapolewa na kuangaliwa bizuri. Wanaweza kulete furaha na uhai katika nyumba kwa sauti zao za kufurahia.

Napenda kutumia muda na marafiki zangu kwa kuzungumza, kujenga na kushirikia na kwenye shughuli mbalimbali. Tunapenda kuenda kwa mikahawa au kefu kutazama firamu pamoja au kucheza michezo ya bondi. Pia mara nyingine tunapenda kufanya matembezi au kuende kwenye hafla za muziki pamoja kwangu wakati na marafiki ni muhimu sana kwa kujenga uhusiano mzuri.

Napenda kuandika na kuongea kwa sababu kila mmoja una faida zake, kuandika kunatoa nafasi ya kufikiri vizuri, kupanga mawazo na kuelezea hisia kwa undani zaidi, kuongea pia ni nzuri kwa mawasiliano ya moja kwa moja, kuelewa na haraka na kuonyesha hisia kwa sauti na miondoko ya uso, kwa ujumla napenda kutumia zote mbili kulingana na hali na lengo.

Kwa kawaida watu wengi uhisi raha na usalama wanapokuwa katika mahali walipo zaliwa kwa sababu wanajua mila lugha na mazingira ya karibu mahali kama hapo huwa na hisia za karibu na urithi wa familia marafiki wa utotoni na historia ya maisha yao hii inaweza kulete utulivu na furaha ya kiroho.

Kila asubuhi napenda kuanza kwa hatua zilizopangwa ili kujiandaa viizuri kwa siku kwanza nashukuru kwa kuamuka na kujiweka katika hali ya akili nzuri baada ya hapo huanza kwa kunawa uso na kusafisha meno jambo ambalo husaidia kuamka kabisa na kuondoa uchovu wa usingizi kisha napendelea kunywa maji kidogo ili kuanzisha mwili na kuupa.

Kinacho nifanya kucheka ni kuona watu wakifuraia maisha kwa unyenyekevu na uchechi. Haswa mimi, mimi napenda mchezo wa maneno. Utani wa kirafiki au hadithi za kuchekesha abazo huwa na musisimuko wa kufikirisha. Vitu vya kawaida kama kejei za marafiki au tukio la kuchezesha kazini pia hufanya tabasamu na kicheko kidogo.

Kwangu wakati wa asubuhi ni kipindi bora zaidi cha kufanya kazi kwa ufanisi baada ya kupumzika vizuri usiku akili huwa mbichi na yenye umakini mkubwa hivyo nakuwa na uwezo wa kutatua changamoto na kufanya maamuzi kwa urahisi zaidi asubuhi ni wakati ambapo mazigira huwa tulivu hakuna kelele nyingi na hivyo ni rahisi kuzingatia kazi bila usumbufu.

Siku za mvua napenda kufanya mambo ambayo sio ya kunifanya nijisikie raha bila pia yananisaidia kutumia muda vizuri ndani ya nyumba kwa kawaida napenda kusoma vitabu au kuangalia filamu vizuri ambazo siku nyingine sina muda wa kuzifuatilia pia napenda kuandika mawazo au kupanga mipango ya siku zijazo ili kutumia muda huo kwa ufanisi.

Tabia ninayoipenda sana kwa wengine ni uaminifu napenda watu wawe wakweli uaminifu katika maneno na matendo yao kwani hiyo uleta uaminifu na heshima kati ya watu pia napenda tabia ya kusaidia na kujali wengine kwani inaonyesha huruma na moyo mzuri wa kusaidia jamii tabia ya kuwa na subira pia ni muhimu kwangu.

Napenda sanaa ya picha za uchoraji, hasa zile za kisasa na za asili. Zinazochora maisha ya kila siku au muhadhiri wa asili. Sana hii huleta hisia na hadithi kupitia rangi na miundo na inaeza kuwa ya kuvutia sana. Pia napenda sanaa ya skulupiuta. Hasa zile zinazotumia mawe ambao au metali kwa sababu zina uzito.

Mafanikio niliyoyapata kazini ni pamoja na kuimarisha mawasiliano ndani ya timu na kuongeza ushirikiano pia nimeweza kusaidia kutatua changamoto za mara kwa mara kwa kutumia mbinu za ubunifu jambo lililoongeza ufanisi wa kazi. Nimepata pia mafanikio na kujifunza na kutumia teknolojia mpya ili kufanya kazi kwa haraka kwa usahihi zaidi.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo uanze na shukurani, najtahidi kusikiliza kwa makini hata kama maoni ni ya kujenga au kutoelewana, ili niweze kuelewa vizuri na kuboresha pia huuliza maswali, ili nifahamu zaidi maoni hayo na kuyachukulia kama fursa ya kujifunza na kuku.

Mfanyi biashara zaidi ni yule anayejua kusimamia rasilimali i zake kwa busara, kuzingatia mahitaji ya wateja na kuwa na maono ya muda mlefu, anajifunza kutoka kwa changamoto, anatumia ubunifu kuleta suluhisho na ushirikiana vizuri na watu wengine pia anawadilifu, anatimiza ahadi na anaeza kubadilika kulingana na mabadiliko ya soko.

Usiku kabla ya kulala huwa ninajitalisha kwa utulivu na amani ili niondoke kabisa katika shughuli za mchana na kujianda kwa usingizi mzuri. Kwanza mara nyingi usiku kusikiliza ina ya muziki tulivu kama vile muziki wa mazingira au wa piano amba hufanya akili yangu ipumzike na kusahau mawazo yote ya kazi au matatizo ya kila siku.

Kila siku natumia zana za jijiti ambasu zinasaidia kufanya kazi kuwasiriana na kupanga maisha yangu vizuri moja ya zana muhimu ni simu ya mkononi kwa sababa upokea simu ujube na pia inaeza kutumika kwa barua pepe mitandao na kijamii na programu bari bari za kazi pia natumia kompyuta kubadilisha barua pepe kuandaa kazi za ofisi ni kama maandini.

Mimi najikinga na jua kali kwa kuvaa kofia ili kuzuia jua kuangazia kichwa na pia kutumia miwani ya jua ili kulinda macho pia napendelea kuvaa mavazi yenye rangi nyepesi na yenye mikono mrefu ili kulinda ngozi kutoka kwa miuzi ya jua. Kunywa maji mengi pia ni muhimu ili kuepuka dehydration kutokana na jua kali wakati mwingine nashauriwa kuepuka kuwa chini ya jua moja kwa moja hasa kati ya saa nne ya asubuhi.

Na sherekea sikuku kwa njia mbalimbali kulingana na aina ya sikukuu kwa siku kuu zadini mimi huwa na shiriki ibada kanisani ya umahali pia bada kisha naenda kusherekea na familia na marafiki kwa chalura kizuri na mazungumzo mazuri kwa sikukuu za kitaifa kama vile sikukuu ya uhuru napenda kushiriki katika sherehe za kijamii au za kitaifa kama matamshi au shughuli za jamii pia mara nyingine.

Kujiaanda kwa mkutano kwanza huwa nakagua ajenda na malengo ya mkutano ili niwe na picha wazi na kinacho tarajiwa kisha nakuja na maandalizi ya nyaraka au taarifa zinazotumika kama ripoti tuwakimu au mawasiliano pia na shughulikia maswali au hoja ambazo ningependa kushiriki kabla ya mkutano huangalia vifaa kama kompyuta interneti na mahali pa kukutana.

Harufu ni mambo ya kuvutia sana. Ninapenda harufu ya asali kama harufu ya mvua ikinyesha kwenye undogo kavu ambayo huleta hisia za utulivu na unafuu. Harufu ya maua kama waridi ya jasimini pia nzuri sana hutoa hisia za furaha na upendo. Pia harufu ya chai au kahawa inaeza kunifanya ni hisi nguvu na kuhamasika kuanza siku. Harufu ya makaa moto.

Napenda zaidi kutazama mchezo kwa sababu hunitia moyo na kunifanya nijifunze mbinu mbalimbali kupitia kutazama na naweza kuelewa jinsi wachezaji wanapo shirikiana jinsi mikakati na vinavyotu mika hata hivyo pia napenda kucheza mchezo wakati mwingine hasa mchezo ya kirafiki na familia kwa sababu husaidia kujenga uhusiano na kubolesha hadhi.

Wakati wa wawasiwasi napenda kupumzika kwa kuchukua pumzi za kina kuweka mawazo yangu sawa na mara nyingine kufikiria mambo kwa utulivu pia hujaribu kuzungumuza na mtu wakuaminika ili kupata ushauri au faraja pia napenda kufanya shughuli za kunifariji kama kusikiliza muziki mzuri au kutembea kidogo ili kupunguza msongo wa mawazo.

Marengo yangu kazini ni mengi na ni ya mda mrefu na mfupi kwanza kabisa nataka kuwa mtaalamu bora katika taruma yangu ya kuendelea kujifuza na kuendeleza kila siku. Hii inajumuisha kushiriki mafunzo kusoma vitabu na makala za taruma na kutafuta uzoevu zaidi kazini ili niwe na uelewa mpana wakazi yangu.

Ndio napenda kukimbia hasa kwa sababu ni njia nzuri ya kuboresha afya na kuondoa msongo wa mawazo kukimbia kunanisaidia kupata nguvu na kuboresha moyo na mishipa na pia kunifanya nijisikie vizuri kihisia mara nyingi napenda kukimbia asubuhi kabla ya kazi kwani hutoa nishati na umakini mzuri kwa siku nzima pia ni wakati mzuri wa kutafakari na kupanga mambo ya sidi.

Shughuli yangu ya kupendeza ni kusoma na kuzugomuza na watu kuhusu mawazo na masuala mbalimbali. Napenda kujifunza vitu mpya kila siku hasa kuhusu teknolojia utamaduni na maisha kwa ujumla pia ni napenda kusaidia watu kutatua matatizo na kuwahimiza kufanikisha malengo yao ya kila siku.

Katika kazi ya ushirikiano napenda kwanza kuwelewa malengo ya timu na majukumu ya kila mtu ni ajiri kuwasikiriza weenzangu kushirikiana kwa mawasiliano wazi na kusaidia pale ni napoweza pia napenda kuwa na msimamo wa kuvutia na kuweshimu mawazo ya kila mtu hili kila mmoja ahisi anathaminiwa hii huongeza ufanisi na kune matokeo.

Kilimo ni shughuli ya msingi sana inaohusisha utunzaji wa ardhi na kupanda na kuendeleza mimea mbali mbali au kufuga wanyama kwa ajili ya chakuda biashara ama matumizi mengine kulima kunahitaji maarifa mbali mbali kama vile aina za mbegul zinazofaa kwa eneo mbinu na mbolea jinsi ya kuonda magogo na ulinzi dhidi ya wadudu na magonjwa kwa mfano kuna kilimo cha ma zao.

Michezo ninayopenda kutazama ni mingi lakini hasa napendelea mpira wa miguu kwa sababu ni maarufu duniani na una mvuto mkubwa. Napenda kuona mechi za ligi mbalimbali kama la liga premier league na ligi ya mbingwa ulaya kwa sababu zinakuwa na ustadi bora na ushindani mkali. Pia napenda kutazama mpira ya kikapu hasa ligi ya NBA kwa sababu mchezo huo una kasi na maonyesho mazuri.

Ninapoanza kazi kwanza napanga orodha ya mambo muhimu ya kufanya ili nipange muda vyema kisha nashirikiana na timu au kufuatilia maelekezo ya kazi ili kuhakikisha ninajua ninini kinahitajika pia napitia barua pepe au taarifa muhimu zinazo husiana na kazi ya siku hiyo ili kuwa tayari kwa changamoto zozote.

Napenda kusheherekea mafanikio ya timu kwa njia mbali mbali kwanza tunapanga sherehe dogo ya kupongeza mafanikio hayo kama chakura pamoja au kinywaji cha pamoja baada ya kazi pia ninahimiza kuwa shukuru wana timu moja kwa moja kwa juhudi zao kwani kuonyesha shukura ni kuna jenga motisha maya nyingi na tunafanya mikutano fi fupi ya kushiriki mafanikio na changa.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa sehemu ya mabadiliko mapungu katika dunia hasa kupitia tekinolojia na elimu, ningependa kuona dunia ambapo kila mtu anafursa sawa ya kupata elimu bora na huduma za afya bila kujali hali yao ya maisha pia natamani kusaidia kukuza tekinolojia ambao itasaidia kuondoa umasikini na kuboresha maisha ya watu.

Zawadi nzuri zaidi niliowai kupokea ni kitabu cha kipekee kilicho nifundisha mambo mapya ya kuniachia na motisha kubwa ya kujifunza zaidi. Kitabu hicho kilikuwa na andizi za watu waliopata mafanikio kwa njuhudi na uvumilivu. Kilinipa mskumo wa kuenderea kuwa na ubora katika kile ninachofanya. Zaidi ya hiyo, zawadi hiyo ilinisaidia kuona dhamana ya erimu na maendereo.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni ile ya kuzaliwa hasa kama huwa na marafiki na familia karibu napenda mambo ya furaha muziki mzuri, chakula kitamu na michezo midogo midogo ya kuamusha hisia za kucheka na kuungana. Ni wakati mzuri wakusharekea maisha kushukuru na kuunda kumbukumbuku mzuri na watu wa karibu pia napenda sherehe zishizo rasmi sana.

Mvua ni moja wapo ya mambo ni nayo penda sana katika maisha napenda mvua kwa sababu inaleta utulivu na amani hasa wakati inanyieha polepole na sauti yake hutuliza akili. Wakati wa mvua anga huwa na mvuto wakipekee unahisi hewa ni safi zaidi na harufu ya udongo unaouvutia sana. Hali hii huleta isia ya kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo.

Ndio napenda mziki wa jadi sana mziki huu una hisia za kipekee na unahifadhi utamaduni na historia ya watu wengi kwa mfano ngoma za asili na nyimbo za kitamaduni, hutoa ujumbe mzito, maisha, tamaduni na hadithi za zamani. Mziki wa jadi huwa na midundo ya kipekee ambayo hutia moyo na kuleta furaha hasa wakati wa sherehe au mikusanyiko ya familia na mara.

Ninapo wakaribisha wafanyi kazi wapya huwa nahakikisha wanajisikia vizuri na kuwasaidia kuzoea mazingira mpya kwa njia ya salamu na mazungumzo ya kirafiki, kuwatambulisha kwa timu, kuwaongoza katika mazigara ya kazi, kuwapa msaada wa mawazo, kuwa na uvumilifu na kuwahimiza na kuwatia moyo kwaelekeza kwa pole na kuwafanya wajisikia sehemu ya timu.

Mojawapo ya timu bora ya mpira ya kiragbi wa kiamerikani ni New England Patriot. Ni timu hii iko katika ligi kuu ya NFL na imekua maarufu sana kwa mafanikio yake makubwa hasa kati. Mambo yanayofuatisha Patriot wameshindwa Super Bowl mara sita wakiwa sawa. Waliongozwa kwa kochi Birbeck na mchezaje maalum Tom ambaye ni mmoja wakua.

Kuwa na utaratibu wa kuoga ni sehemu ya muhimu wa kujitunza kiafya na kijamii, watu wengi huoga maramoja kwa siku hasa asubuhi ili kuamuka vizuri au jioni baada ya kazi au mazoezi hali ya hewa pia huwadhiri wakati wajoto mtu anaeza kuoga mara mbili kwa siku hili kujisafisha kutokane na jasho wakati wabaridi wengine huoga maramoja kia baada ya siku moja au mbili.

Mara nyingi jambo muhimu maishani ufundisho na mtu wa karibu sana mzazi mlezi mwalimu au rafiki wa kweli kwa mfano wengi husema mama yao aliwafundisha subira au mwalimu fulani aliwapa motisha wa kujiamini na kujituma jambo hilo linaeza kuwa somo la maisha kama usiwahukumu watu kwa mwonekano au kila changamoto inamu.

Kiongozi mzuri anahitaji sifa zifuatazo muhimu, maono, uadilifu, mawasiliano mazuri, uwezo wakuhamasisha, uvumilifu na subira, uwezo wakufanya maamuzi, mfano bora, huruma na uwelewa, awaonae huruma wengine kwa kujali hali zao, aishi yale yanayofundisha wala kielelezo kwa timu ya.

Napenda sana juisi ya embe kwa sababu ina ladha tamu yenye kukata kiu na huleta hisia za utulivu hasa katika siku za joto. Harufu yake ya matunda halisi huamsha hamu ya kunywa na rangi yake ya jano huifanya ivutie zaidi. Juisi ya embe pia ina viburudisho vingi kama vitamini C, A na hunyuhunyuzi ambazo husaidia mnyeng'enyo wa chakula.

Ndiyo napenda sana kujaribu teknolojia mpya kwa sababu inatoa fuursa ya kujifunza kuboresha kazi au maisha ya kila siku na kuwelewa jinsi dunia inavyo badili kata teknolojia mpya huleta suluhisho bunifu na mara nyingi hufanya kazi kuwa rahisi au kufurahisha zaidi. Iwe ni kupitia vifaa vya kisasa programu au mfumo wa kisasa ya mawasiliano.

Napokabili mabadiliko kazini kwanza huzigatia kuelewa mabadiliko hayo vizuri kwanini yanakuja adhali zake na faida zinazoweza kuletwa kisha hujaribu kubadilika haraka na kukubali hali mpya kwa mutazamo chana na pia huo na mawasiliano mazuri na wezangu ili tushirikiane katika mchakato wa mabadiliko kuepuka wasiwasi na mchanganyiko.

Kwa kawaida ninapenderea kurara katiya masaa saba hadi nane kila siku hii inanisaidia kuamuka nikiwa na ngufu na akiri safi kwa siku inayofuata kurara vizuri pia usaidia afya yangu kwa ujumu na ikiwepo kuongeza uwezo wa kufikiri na kuimalisha kinga ya mwili wakati mwingine ikiwa nina msongo wa mawazo au kazi huwenda nacharewa kurara.

Tabia inayo nichukiza sana ni watu kutokua waminifu ni nahisi inanisababisha matatizo mingi kama ukosefu wa uwaminifu kazini ya mahusiano na huleta changa moto zinazo hitajika pia watu ambao hawajari maoni au hisia za wengine wanapendelea tabia hiyo kwa mfano ukikuta mtu anazungumza na wengine vibaya kuwa ogopea bira sababu.

Lengo langu la muda mrefu kazi ni nikuwa mtaalamu aliyeh itimu na mwenye ujuzi wa hali ya juu katika eneo langu la kazi. Ninataka kukuza uwezo wangu zaidi kuchukua majukumu makubwa zaidi na kuchangia maendelea kampuni kwa njia endelevu. Pia nigependa kupata nafasi ya kuongoza timu au miradi mikubwa ili niweze kutumia uzoefu wangu kusaidia uwezo.